Kitu ambacho nafanya kushirikiana na timu nahakikisha kwamba kila wakati tuna mazungumzo ya faraga ilikyuweza kuweka umoja katika timu. Ili kuhakikisha kwamba kuna maelewano kati yangu na wachezaji wa timu yangu au wafanyikazi.

Kwa muda wa mwisho nakikisha kuwa naendelea kufanya kazi kwa bidii, naongeza bidii kwa kufanya kazi kutia bidii kabisa. Maana yake wanasema kwa watu wengi wanachoka wanapofika mwisho. Mimi napofika mwisho nahakikisha naongeza bidii zaidi.

Madukani napenda kuenda, tuseme siku juma tatu, tunapofungua wiki, lakini pia unakuta mara kwa mara, inakulazimu kuenda madukani ili kuweza kupata jambo moja au lingine kwa urahisi, pengine umekosa kitu unakimbia pale madukani ili ukaweze kupata.

Ni viatu ambayo napendelea, ni viatu ambayo inawezakavaliwa kwa kila wakati, iwapo unaenda shuleni, iwapo unaenda ofisini, iwapo unatembea tu si vya kawaida hivyo naeza chukua viatu ambavyo vinaweza kuvaliwa pale na suti au mavazi ya kikazi.

Mikutano ambayo napenda ni mikutano ambayo mara kwa mara ya naleta faida na kwenye mikutano ambayo tunakutana sehemu ambayo ni sehemu ya heshima pia na pia katika mikutano ule kusikose maada ya maana ambayo tunaenda kuzungumzia.

Mwanzo mji ambao nilizaliwa ni mji ambao najulikana kama vile, akamega huko ndipo nimezaliwa na nikaweza kukua. Vitu vya kuvutia ambazo tumeshiriki, mwanzo ni lile kitendo cha jiwe ndogo kulishikilia jiwe kubwa zaidi na kitu mbacho kinafanya mji wangu kuwa maalum ni vitu kama hivyo na wakati mwingine kuna jiwe ambalo linatoa machozi au maji.

Basi mahali pa kihistoria ambapo ningependa kutembelea ni pale alipozikwa Dedan Kimathi. Maanake Dedan Kimathi kulingana na zile hadithi ambazo tumejua ni kuwa alikuwa ni shujaa shupavu.

Basi shughuli zangu za wakati wa mvua mwanzo kunaponyesha mimi si mtu ambaye anapenda kutembea inje napenda kukaa ndani sana. Na mimi mwenyewe sipendi mvua si kwamba naichukia mvua. Lakini wakati kuna mvua inafanya watu hawawezi wakatembea au kufanya shughuli zao na biashara kwa njia ya kawaida.

Kwa kweli, mimi singoji barua pepe hata kwa hiyo. Sina yoyote ambaye ananitumia barua pepe au ambaye ananiandikia barua pepe. Hivyo ni vigumu sana mimi kupokea barua pepe. Hivyo sipati. Tuseme tu sipati barua pepe.

Jinsi ambavyo najifurahisha wakati wa furaha ni kwa kuogelea. Napoogelea, ninapata kuwa nafurahia maanake ni kitu ambacho napenda kufanya, na ni kitu ambacho nimezoea pia kufanya.

Ndiyo nimewahi kulima mara si moja au mbili bali nimewahi kulima nilipokuwa nimeenda kutembea kule mashambani kuwaona binamu zangu na ndugu zangu wadogo niliwahi kujipata nalima na kupalilia.